Ndiyo miya napenda sana kula nyumbani kwa sababu nyumbani naweza kupika vya kula vya aina yote, tena naweza kuviosha na chukua muda kuvitalisha jinsi ninafyo taka. Hivi haita kuangumu kwa mimi kueza kupika kenye nataka na pia kukula vizuri. Hio ni nambo.

Mimi huweza kuhakikisha kuwa napunguza maoni ya watu pale like kama nikiweza weka picha yangu pale nahakikisha sio watu wengi wataweza kuweka maoni yao. Hivi hiyo inakikisha kuwa watu wengi hawawezi kuleta mambo mabaya pale matusi ama vitu ambavyo havinifrahishi, hivyo.

Sana sana misitu ni nishawai kutembea kilimanjalo, hiyo ndiyo mandhari nzuri sana nishawai wanakwa vile kuna hewa safi, tena hakuna kelele hata kidogo, hiyo ni jambo mbalo mimi lilinifrahisha sana na unapata kuwa huo wakati mimi naeza kufrahia na kujivunia vitu vingi.

Ndiyo nahifadhi sana kitu cha dhamana. Nina ile saa ambayo ni ya thamani nilieza kununuliwa na nyanya yangu. Aliniachia kama ilikuwa zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa. Hivi hiyo ndiyo kitu kikubwa ama kitu cha thamana nilicho nacho hadi sasa na ninakihifadhi zaidi.

Naezapenda kumpa mtu anayanza kazi usife moyo kwasababu ukianza hapo ndiyo changamoto mingi huwa kwa hivyo ukiezaanza uanze kukufa moyo itakuwa tatizo lakini ukue mvumilivu na tena ujifunze kusoma kutoka makosa yako hivi usijeukarudia makosa katika biashara.

Mie huhakikisha kuwa nimetengeneza ratiba ya yale mambo ambayo tutaweza kuzungumzia kwenye ule mkutano na tena naeza kuandika yale maswali ama majibu ambayo labda naezatarajia tutaweza kupatana nayo kwenye mkutano ama pia ni hisabati na hakikisha kuwa nimeifanya yote vizuri.

Ndio, mimi natumia sana teknolojia ya sauti kwa vile unapata hii teknolojia inanisaidia kuwasiiisha ujumbe kwangia na marafiki wangu wakati mwingine naweza kuachia ile sauti wakaeza kusikiza labda niliwapigia simu hakuweza kuchukua vitu kama vile mi huweza kutumia ile teknolojia.

Mimi huifadhi pesa zangu kwa benki, nimefungua. Benki yangu pale huwa nahifadhi pesa zangu pale ili napata mazao, labda kwa miezi mitatu hivi napata mazao, kwa miezi sita napata mazao.Hivyo hivyo nahakikisha kuwa nahifadhi kila kitu ninachokipata pia kwa nyumba nahifadhi.

Huwa nahakikisha kwanza nimechukua muda kuelewa lile tatizo ambalo limetokea kisha badaye najua jinsi ambavyo nitaliendea labda ilikuwa mambo watu hawakuwa wanaelewana hivi naeza kujua kutoka pande zote mbili tatizo lilikuwa lipi kisha badaye naeza kujielezea zaidi.

Mie huweza kukununua tisheti mpya ambayo niya ile timu ambayo nasherekea alafu naenda na marafiki wangu ambao tunasherekea pamoja tunafurahia labda tunasakata densi tunayeza kuwaeka pale katika mitandao ya kijamii hiyo ndivyo ndivyo mi huwevaa.

Mie sipendi chakula ambacho kina mafuta kwa sababu kina haribu mwili unapata kwa ile mafuta inaenda inajieka kwenye mwili na sio nzuri kabisa kwenye mwili wa mtu unapata mtu amekua na mwili ambao hufai kwa sababu ya ile mafuta kwa hivyo mimi napenda chakula kina mafuta madogo sana wakati mwingi utapata na kula.

Napenda AC sana, sana sana kwa nyumba kwa sababu nyumba haiingishi upepo. Hivi labda ni usiku unapata kuwa ila ina nisaidia. Lakini labda niko inje nitatumia upepo kwa sababu upepo una amani yake na tena ni mtulivu hauna kelele. Hivi napenda sana upepo pia.

Huwa nahakikisha kuwa hakuna kitu ambacho nakiarakisha hivi nachukua muda kwanza kuangalia mambo yote ambayo yako mbele yangu kisha napanga jambo la kwanza kama ni kubwa ama chenye muhimu zaidi naanza nacho kisha narudi chenye siocha muhimu sana hivyo ndivo miuhufanya kazi yangu.

Ndiyo napenda sana kuucheza mchezo wa mbao kuzibabu huni mchezo wa mbao unahela sana sana sana katika mashindano utani pata hata kuna siku wa mbao nilituzo wa tuzo kubwa sana hadi nikajurikana inchini kwa sababu ya ule mchezo wa mbao unajurikana sana tena ni mrahisi lakini ni mzuri.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ya siku ambayo nilizaliwa. Hiyo ni sherehe ambayo mi huweza kuhisi kuwa na sherehekea vizuri na kumshukuru mola kwa kuniongeza mwaka mwingine na naomba vizuri ule mwaka uwe mzuri au wenye dhamana kwangu na kwa maisha yangu sana sana.

Na kitendo chawe ya maa ambacho nilifanya nileza kupata kijana mdogo ya liye kuwa anatembea akaneza kuniambia nimununulie vyakula vyakula ustiku hivi nilikimbia nyumbani nikamunu nikachukua hile rununu yangu kisha nikaenda nikamununulia vyakula na liyeza kufrahia sana nikaskia.

Changamoto huwa ni mingi sana sana kutumia teknolojia ya kisasa na tena unapata kuna kazi mingi ambayo nafaa kuikamilisha kwa muda lakini muda hakuna hivi unapata kuwa ule muda ndio hakuna hivi nefanya kazi kwa haraka sana bila muda wa mapumziko.

Napenda sana juisi ya matunda ya maembe kwa sababu inaradha nzuri na tena inapendeza hivi ukiinywa ni tamu inaharufu nzuri tena inanguvu sana mwilini hivi ukiinywa hata hautaitaji kula vyakula vya inamingi inanguvu.

Mimi ninahakikisha nakula vyakula vya afia nzuri na tena nakunywa maji kwa wingi. Hivi kwa siku naeza kunywa glasi kama mbili wakati mwingine naeza kunywa glasi kama sita hivyo na hivyo na tena nafanya mazoezi kwa muda sana hivi.

Nimehakikisha kuwa nimenunua mashine ambayo huwa natumia wakati umeme unakatika kwa sababu kazi yangu haiwezi ni ruhusu kukaa bila umeme hivi hii hunisaidia sana labda siku mbili siku tatu kabla umeme kuweza kurudi na hilo ni jambo ambalo naona ni nzuri sana.

La mi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu havyonyeshi nidhamu ama havyonyeshi vitu vizuri hivi mie hata sijatoboa hata pahali pamoja kwa sababu mie napenda kukaa nilivyo kwa sababu unapata watu wengi ambao wanavaa vipuli kuna watu ambao watasema labda wanafanya vitendo kama hivi.

Mie ni na kwanza kazi, kwanza na maombi, na mwomba mwola heze kubali kile kazi ya mkono yangu, ni heze kupata na na watu wazuri, na pia ni heze kufanya mambo ambayo na family kazi ni, ni sija labda nikakosea na sijuye ama labda nikamkwanza mwingine.

Ndiyo kabisa napenda sana kusoma maoni pale mitandaoni kwa sababu wakati mwingine unapata labda ile video ilikuwa ya ucheshi. Unangia pale katika maoni unapata watu wamewza kuleta maoni pale yao na pia ni ya ucheshi zaidi hivyo unapata kuwa unafurahia ama pia unacheka mengine ni ya mafunzo.

Mimi huhakikisha kuwa ule mradi kwanza nimeupitia wote alafu naweza kujua katika ile sekta labda huu mradi, nitaeza kuleta watu wa aina gani, nitaweza kuleta vitu vya aina gani kufunza watu labda kuhusu lile jambo mambo kama yale huweza kuyafanya katika kazi yangu mpia.

Mie nacheeza na watoto wangu pale nyumbani kwa sababu wao ndio wakaribu sana nami na tena tunakar na tena wakati mwingine napenda kuwaona wakiwa mefrahi. Hivo utapata labda munda wangu wa mapumziko. Hivi tunacheza nao pale na nahisi vizuri huo wakati.

Sana chakula cha wali, wali ni mrahisi kueza kutengeneza unapata kuwa, hauhitaji vitu vingi vya kutayarisha, hauchukui muda pia kuiva, kueza kukaa kwa jiko, na pia unapata kuwa ni mtamu kieza kuula, hivi naeza ula kila siku, mara mingi.

Mie huweza kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu muda wangu wa mapumziko mi huweza kuwana afathali niutumie kwa kitu ambacho kinaniongezea ujasiri na maarifa katika maisha yangu hivi utanipata na vitabu vingi pale katika maktaba yangu ya pale nyubani nikisoma.

Ndiyo nina dege ambayo ninafunga nyumbani kuna yule dege wa chiliku ambayo mii nampenda sana anapendeza kutoka kwa mbali unaona pia anavutia watu hivi tukila labda niko na wageni wanakuja wanavutiwa sana na ule dege wangu hivi namlisha kila saa nahakikisha analala vizuri.

Mie na tumia simu yangu zaidi kusoma kwa sababu unapata mie na soma kutoka nyumbani hivi na itumia labda kweza kupata na namwalimu pale, kueza kufanya kazi la ziada na kutuma pale, pia kueza kupata na labda kuna mkutano munaeza kufunzwa jambu nzuri.

Ambacho kinanipa motisha sana kazini ni kupata watu labda wakikuambia asanti ama labda kupata matokeo mazuri katika labda ni vitu ambavyo nimeza kuviuza unapata labda mtu anamwelekeza mwingine aje anunue kutoka kwangu kwa vile zile baadhi ya vitu naauza ni nzuri sana.

Napenda sana harufu ya manukato. Hivyo unaona kuwa ni na manukato mingi sana pale nyumbani ambayo mie ni meza kuyanunua. Hivyo ya nasaidia labda nikeza kutokia pale nje unachukua ile manukato. Na hivyo unaona kuwa inavuruta watu wa mwepia mtu anapendezo na ile manukato yangu.

Leo kuna jua kali sana na hiyo ni nzuri sana kwa sababu unapata nilikuwa napanga kuenda matembezi na kukiwa na hii jua kali inakua nzuri kwa sababu hautavaa mavazi ambayo ni mazito na tena hautaweza kuchoka sana hivi kukiwa kuna mvua utabeba vitu vingi.

Ndiyo napenda sana kupanda milima, milima ya kilimanjaro ama milima ingine tofauti tofauti unapata pia inapendeza kupanda tena nikitu inayofanya upumzike akili tena labda uache uchovu ule wa akili labda ulikua ume jifungia kwenye nyumba vitu kama vile napenda.

Ndiyo napenda sana kazi ya kushirikiana na wengine kwa sababu najua ama naamini kwamba umoja ni utengano alafu tukiweza kushirikiana tunaweza kuja pamoja na tuweze kufanya jambo ambalo labda linaweza saidia ama linaweza kuwa lizuri sana.

Mie uweza kutembea, labda naeza kutembea mjini, ama pia uweza kununuwa vitu vya nyumbani, ama pia naeza kutembea kwa marafiki wangu, tuende tuka onge, labda maa, tuende tuka wena mazungu, mso kwa vile hatu joona na muda mlefu, ama pia naweza kuenda kulavya kulavya vingine.

Ningependa sana kupata mafunzo ya kutumia teknolojia ya kisasa. Hivi unapata ni ngumu sana wakati ambapo natumia teknolojia. Hivi unapata kuwa. Labda haujui kutumia kitu kifaa hiki, kifani kipya. Hiyo inakuwa tatizo sana. Lakini labda nikieza pata mafunzo inawa rahisi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, kwa sababu mimi huamini kuwa nyota inang'aa sana, na tena ukiziangalia, huweza kukuzungumzia mwenyewe labda kwa yale mambo ambayo labda ulikuwa unataka kutimiza, unapata kuwa ukizitazama zile nyota sana, utaweza kupata labda inakuelezea kuhusu kitu chako.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni kutumia teknolojia ya kisasa. Hivi napata kuwasi na tatizo lolote kuweza kuangalia ama kutumia vitu kama vile kutalakirishi ama vipi ama shineza roboti. Hivi na kuwa rahisi sana kwangu.

Napenda sana kusoma kile kitambu cha tumbo lisilo shiba hii naelezea jinsi watu ambao wanapenda sana kula vitu vya wenyewe hivi unaona mtu anataka kumiliki vitu vyako kama watu wa kubwa katika serikali wanamiliki vitu vya wanainchi vibaya.

Mie niliwai kuenda maunyesho yaki sana na ni huwa nzuri sana kwa sababu unapata kuwa kuna mafunzo mle ndani utaeza kufunza tena yanavutia unaweza kupata mafikra tofauti tofauti kuhusu labda mavazi kuhusu labda ile maunyesho iliomo pale na unapata kuwa inaeza kusaidia sana.

Napenda sana kucheza ule mchezo wa basketi. Kwa sababu ule ni mchezo unaovutia na tena unalipa sana. Unapata kuwa ule mchezo wa ubao unakuwa mzuri sana unavutia watu wengi kutoka nchi tofauti tofauti kuja kuweza kuangalia na unaona hapo unaeza kupata fedha.

Ndiyo nimawahi kushiriki mashindano mingi sana sana sana ya kimuziki ya kupiku sakata densi hivi ilikuwa mashindano maku sana na vizuri tuleza kuibuka washindi kama mimi na timu yangu kwa vile tukotu mejitahidi sana kwa muda mlefu na lile likawa limeza kufikia.

Napenda hile keki ya velvete langi yake nyekundu huvutia sana na unapata kuwa sio watu wengi wataeza kugundua ama kujua kutengeneza hile keki na tena ratha yake nitamu tena inanukia vizuri unapata kuwa inapendeza na nitamu zaidi kukikula.

Mi huenda mahali pa ibada mara moja katika juma. Hiyo ni siku ya jumapili. Huakikisha kuwa nimeenda mapema kwa sababu huu wakati mwingine labda niko kazini halafu ni mbali na pale ambapo nakaa lakini mi huakikisha kuwa naeza kuomba na kusifu pale nyumbani ili kuhakikisha kuwa nikienda.

Natumia kompyuta sana sana kutengeneza video kwasababu mimi napenda sana kutengeneza video na watu wengi hukuja kuniambia ni watengeneze video labda kueka pale katika mitandaoni kwasababu hiyo ndiyo kazi yangu ninayopenda sana kuifanya na tena kutengeneza labda miziki na vitu kama vile.

Ndiyo mimi napenda sana kucheza na watoto kwasababu watoto hawana mambo mengi na tena hawana ubaya hivyo unapata kuwa unaeza labda kuona mambo ama kuwaelewa zaidi ili kuweza labda kuwakosoa mahali ambapo hawajui na tena unawapa ile raha ya ukicheza nawao unaeza kuwafunza vitu.

Nimepata hile mafanikio ya kweza kupandishwa cheo na kile cheo ambacho nileza kupewa hapo naeza kupata wateja wengi na wale wateja wanakuja kwangu wa naeza kuzungumza nami bila tatizo lolote hivi na jihisi vizuri wakati wawote naeza kupata na nao wakati mwingi.

Mie huweza kufanya marafiki wapya labda tumepatana katika mkutano ama pia kama tumeeza kupatana katika sherehe naeza kuzungumza nao, naeza kuchukua nambari zao za simu hapo tunaanza kuzungumza ama pia kama labda ni pahali ambapo tukua tunaenda pamoja naeza kuzungumza nao.

Mi huweza kushirikiana nao kwa ukaribu sana hivi nahakikishwa labda naeza kuwazungumzia vizuri kuwapelekea zawadi na pia kuwasaidia kazi pale nyumbani na pia naweza kuwatembeza mahali tofauti ama pia naeza kuwapeleka kuwapikia vyakula vitamu zaidi.

Napenda sana kuogelea wakati wajua kali zaidi kwa sababu mwili wangu huisi joto sana hivi labda nimechoka pale naenda naogelea na nikeza kuogelea mihu huisi vizuri kwa sababu unaona ule wakati ninaeza kujisi vizuri zaidi maji nikiwa kwa maju.

Mie huweza labda kuwaekea labda ni kwenye rununu, naeza kuwaekea video ambazo ziko na mafunzo, labda tumeeza kupatana na wao, naeza kuwaelimisha kuhusu jinsi labda ya kujiepusha na mambo mambaya, naeza kuelimisha jinsi ya kufanya mambo mazuri ya fa.

Unapenda sana kutembea hivi utapata labda nimenda kutembea kwenye misitu kweza kuenda kwenye mito kusibabu unapenda sana mazingila hivi wakati wote minta heza kutembea pale na jihisi wakati wangu ama wikendi yangu nimetumia jinsi ambavyo nilikuwa nataka.

Ningependa sana kuwa na maendeleo ya watu wakitumia kiteknolojia kuweza kupata pesa. Hivyo unapata labda watu wanapata mafunzo wale ambao hawaelewi labda maandishi kufanya kazi mbali mbali ili waeze kusaidika katika jamii yote kwa ujumla.

Mie huweza kuamka mapema, nikiamka mapema nayajitayarisha naenda kukimbia, nafanya kukimbia labda kwa masaa ma kwa dakika 30 kisha nakuja nafanya mazoezi ya mwili, kuinua chuma na mambo kama yale kisha nakunywa maji.

Mie wakikisha na labda ya kazi ya dharura na hakikisha kuwa nimechukua muda wangu na itazama naona jinsi ambavyo naeza kusaidika pale na hilo ni jambu wa mbalo linaeza kunifurahisha kushugulikea lile jambu la dharura. Unapata kuwa wakati mwingi ni kazi na yoto okea haraka sana.

Ni yule wa kukimbia, mie napenda sana kukimbia, hivi utanipata katika labda ile mashindano, nikieza kukimbia na wenzangu nama kushinda hivi unapata kuwa nilieza kuenda hadi ile olimpiki kuweza kushindana na nikaibuka mshindi, hivi nikaletea taifa letu tuzo kuu sana.

Nahakikisha kuwa najiboresha na michakato ya kazi kwa ujumla labda kuwasiliana na wengine na kuhakikisha ule ujumbe unaeleweka zaidi wakati wawote labda nikiwa pale kazini ama pia kuweza kupitisha katika mitandao ya kijamii na mambo kama yale mengi.

Maisha yangu ya kibinafsi hunifurahisha sana kwa sababu wakati mwengi mimi huweza kutembea ama kufanya mambo yote nikijua chenye ambacho nafanya na hilo nikitu ambacho kinanifurahisha kwa sababu labda nikingia pale kwenye nyumba naweza kupika naweza kufanya kazi zangu bila shi.

Wanahaki kisha kuwa ni mechukua muda wangu mwingi kweza kusoma yale mabadiliko ambayo ya meheza kutelekezo. Kisha badai nikijua mabadiliko ambayo ya mechelekezo wapale na jua jinsi ambayo nitaheza kufanya ama pia na jua jinsi ambayo nitaheza kufanya yali mambo yangu.

Napenda sana kucheza kwa sababu wakati ninapocheza nahisi mwili wangu uko uko timamu ama uko mtimilifu zaidi na pia huwa naona kuwa sina tatizo lolote wakati ule ninapo cheza.Na ninapata kuwa hilo ni jambo ambalo mimi huweza kunifurahisha na kuhifadhi muda wangu.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia. Sana sana wakati ambapo kuna jua kali na labda nimeweza kutokea kwenye matembezi. Lakini labda wakati huu mwingine sipendi kuvaa kofia sana. Lakini labda kunanyesha pia naweza kujizuia ili nywele yangu isije ikapata ile maji ya mvua.

Ndiyo kwa sababu unaona kuwa kuna mambo mengi labda ningea fanya vizuri zaidi jinsi labda kama siyo vile nilivyo fanya hapu awali hivi naona labda huo muda ungerudishwa nyuma ingekua ubora zaidi labda ningea jiendeleza na masomo yangu zaidi nipate stashahada kuu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu huwa kinatengeneza jinsi ambavyo labda nitafanya kazi, labda jinsi ambavyo nitakuwa katika ile siku kuivu mie napenda sana chakula kitamu, natena chakula chenye ratha inayo vutia, natena inayo nusevizuri, hivi huwa ndiyo vitu ambavyo miweza.

Nasahihisha vifaa vyangu kama malmra tatu hivi kwa siku hili niweze kuhakikisha viko salama na viko katika hile hali ambayo inafaa kwa sababu unaona ukika kwa muda mrefu kama ujavisahihisha vitakuwa labda vimekawia labda vimipata vitu visi.

Napenda sana msimu wa mvua mie kama mkulima huakikisha kuwa nimeweza kupanda na unapata ule msimu kuna mavuno mengi tena kuna vyakula vingi hivi watu hawawezi kulala njaa na unapata kuwa pia mifugo yangu inaweza kula vyakula vizuri na pia kunywa maji kwa wingi.

Napenda chakula chenye radha tamu kwasababu chakula ni kitu cha muhimu sana kwenye mwili wa binadamu. Hivyo unapata ukila chakula ambacho sio kitamu. Unapata kuwa sio jambo nzuri kwa vile ambavyo hauta furahia lakini ukila chakula kina ratha tamu kina kufanya uwe mzuri.

Likizo yangu ya ndoto ni kuweza kuenda kupanda mlima kilimanjaro kwa sababu ule ni mlima ambao naupenda sana na unavutia watalii wengi huweza kuenda kutembea pale na wakipitia pale unaona kuwa wanajivunia sana na wanafurahia jinsi ambavyo labda wanaweza kupanda kufurahia.

Naiamini ile kampuni kubwa sana ya teknolojia ambayo inaeza kuleta labda mitandaoni kama vile ile kubwa ambayo iliweza kujitokeza hivi karibuni. Unapata kuwa inaleta mitandao ya kijamii kama vile tiktoki ama vile.

Wakati ule mkuu wa mpila wa besibori ni ule wakati ambapo nilikuwa nimeeza kutembea nchi tofauti na ule mpila niliona ukiwa tofauti sana na wa nchi yangu wale walikuwa wanacheza na ustadi mkuu tena ushilikiano mkali hivi nikaeza kupendezwa nao sana.

Napenda sana ile timu ya lagibeli kwa sababu ile ni timu inayojulikana na tena ina sifa ya kucheza vizuri tena wachezaji wake wanaheshima na tena wanadhamini ile mchezo wao hivyo naona wanajituma wanafanya mazoezi wakati kwa wakati mara kwa mara.